Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Kuna vyakula vingi ambavyo si kuwahi kula, lakini ukweli ni kwamba ni vitamu sana ninapo zijaribu mara ya kwanza, na vile vile vina virutubisho ambavyo vinafaa sana kwa afya.

Ndio napenda kusikiliza redio kila mtu angaa ana uwezo wa kununua redio kwa sababu gharama yake siyo juu sana. Redio hunipasha habari yanavyotokea. Hivyo basi nalipenda.

Ninapopata fursa ya kukaa nyumbani, basi mimi hujaribu kutangamana na familia yangu. Haswa mke wangu na binti wangu, Bella. Napenda sana familia angu. Wananipa furaha ni familia yenye uchangamfu.

Tukio kuu ya kunifurahisha na ambao huwa naikumbuka kila wakati katika maisha yangu ni tukio ambapo nilikutana na yule mke wangu. Basi nilipompata furaha yangu ilianzia pale najivunia sana mke wangu mimi.

Ndiyo, kwa mujibu wa kazi yangu ya kufanya ushauri na saha, mara nyingi najipata nikifanya kazi ya kujitolea. Kwani wengi wanahitaji ushauri, lakini hawawezi wakamudu gharama yake.

Wakati wangu wa bure mimi hutembea tu mtaani kutembea huko, huwa kunania ya kujiwezesha kufahamu vyema mazingira ni naoishi na pia kuweza kuwafahamu majirani wangu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, mimi hutaka sana kujua jinsi wanavyofanya kazi. Kisha, ninawafahamisha mbinu yangu ya kufanya kazi. Kwa pamoja, tunaelewana na kufanya kazi bila kukosana.

Ninapenda chakula chenye mafuta kadiri. Maana kula mafuta nyingi huathiri mtu kiafya. Unaweza kusababisha magonjwa mengi haswa zile za kongosho.

Ndiyo, ninapenda mvua. Mvua hupatia wakulima maji ya kutosha kwa mazao yao. Nchi unapokuwa na mazao tele, basi huondoa njaa, wananchi wakanawiri.

Makosa panapo tokea pale kazini, mimi hutafuta suluhisho unaoridhisha kila moja. Lakini mwanzo, mimi hutafuta kutuliza hasira. Watu wanapo tulia na kuwacha hasira, basi ni vyema zaidi.

Mimi hungoja barua pepe mara kwa mara. Kwani, nina barua pepe nyingi kwa siku. Mara nyingi barua haya pepe huwa una umuhimu sana kwa kazi ninao ufanya.

Jambo hilo linategemea ni wakati gani wa kuoga. Wakati wa joto nyingi mimi huoga kwa maji baridi. Lakini wakati wa baridi mimi hupenda sana kuoga na maji ya moto.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa wakati mwingine. Lakini ukweli uliopo ni kwamba, mimi sipendi sana kucheza ala za miziki. Haswa gitaa.

Nilipokuwa shuleni, nilipenda sana somo la kiingereza. Hivyo basi mwalimu wangu wa kiingereza alinipenda sana. Niliweza kushinda kila mwanafunzi katika somo hilo.

Mara nyingi mimi hutumia masaa matatu kwenye mtandao. Ninapokuwa kwenye mtandao haswa mimi hudurusu, mimi husoma na vile vile kufanya utafiti. Ninapochoka basi mimi hutafuta kiburudisho tosha.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila. Kila faili ama kila stakabadhi ambao ninao kwenye kompyuta yangu, huwa ina nywila fulani. Huwa ninahakikisha ya kwamba hakuna yeyote anayefikia nywila hilo.

Mwandishi wa vitabu ambaye nilimpenda zaidi, aliitwa Ken Walibora. Ken Walibora aliandika vitabu vingi sana vya riwaya. Vitabu vyake vilinivutia na kunifunza mengi sana. Lakini kwa bahati mbaya, aliaga dunia.

Kwa sasa, mimi ningali mwanafunzi kwenye chuo kikuu. Katika chuo, mimi ninajifunza maswala za kiafya. Basi baada ya kuhitimu, ninatarajia kuwatibu wagonjwa na kuwapa nafuu.